Kwa kweli, itakuwa vigumu sana kuishi, siku nzima bila teknolojia. Katika ulimwengu huu wa leo, kila kitu ninachofanya kuanzia mawasiliano ya kazi, malipo ya fedha kupitia simu, hadi usafiri, kinategemea teknolojia. Bila hiyo, ingekuwa vigumu kukamilisha majukumu yangu ya kila siku. Teknolojia imekua sehemu muhimu ya maisha yangu, yani kiasi kiasikwamba kuitosa kwa saa ishirini na nne ni changamoto kubwa sana.